Nini kinacho kufanya ufurahi sana? Jambo la kwanza na la muhimu la kufurahia kwa maisha yangu ni kuwa na buheri wa afya. Jambo la pili ni kuwa na wazazi wazuri ambao walinilea kwa kunifunza maadili vizuri katika maisha. Jambo la tatu walinisomesha vizuri paka nikafika pahali niliweza kufika. Jambo la nne ni kuwa na familia mzuri ambalo mola amenipea katika maisha yangu. Jambo lingine nafurahia katika maisha yangu ni kuwa na dada na kaka wazuri katika maisha yangu ambao hunisaindia wakati nahitaji msaada wao. Asanti.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba. Kuna aina nyingi za rangi ambazo hupakwa kwa ukuta, inategemea mtu anapenda rangi gani. Kwangu mimi napenda rangi nyeupe. Rangi nyeupe ni rangi ambayo. Ikipakwa kwa ukuta, hutupea mwangaza mwingi katika chumbani. Ni rangi pia ambayo hutuonyesha usafi na umaarufu wa rangi katika ukuta asante.